Tukio gani muhimu katika maisha yako? Tukio muhimu katika maisha yangu ni tukio kumbukizi ya kuzaliwa tarehe ya kuzaliwa ndoa tukio muhimu katika maisha yangu Yaani kumbukizi ya siku ya kuzaliwa ndoa tukio muhimu katika maisha yangu.

Unatumia wi-fi au data ya sim? Hapa natumia data ya sim situmii wi-fi Natumia data ya sim ndo naona inakuwa laisi kwangu kutumika na ndo naona inakuwa inakuwa bora Yaani data inakuwa na ngufu Nikitumia data ya sim Natumia data ya sim.

Unapenda kucheza na watoto? Ndiyo. Unapenda kucheza na watoto. Unapenda sana kucheza na watoto. Watoto wachanga sana, lakini na watoto kidogo ambao umri wao umesogea kidogo. Mwenye miaka mitano, kuenderea. Unapenda kucheza na watoto. Ndiyo.

Wakati wa msongo wa kazi mara nyingi hua najitenga sana na vitu ambavyo itanisababishia kuvuruga iyo kazi Nitaweka simu pembeni, nitaweka kama situmii komputa nitaweka komputa pembeni Lakini pia hua najitenga sana na vitu ambavyo vinaweza vikanisababishia kukosea kazi.

Naoga mara ngapi kwa siku? Naoga maramoja kwa siku. Ila asubuhi ndio huwa naoga. Asubuhi na mapema kabla sijaenda kazini ndio huwa naoga. Kwa hiyo huwa naoga maramoja kwa siku. Ndio wakati wangu bora wakuoga. Wakati wa asubuhi naoga ili nijisikie mwili uwe upya tena. Yaani nipate ngufu tena za kufanya kazi.

Kazi ninae uichukia nyumbani ni kazi ya kuosha vyombo. Kuosha vyombo ambavyo vimechafuka. Ni kazi moja wapo ambao naichukia sana na siipendi. Yani ni kazi moja wapo ngumu kwangu ambao minayona. Yani inaitaji msaada wa kuosha vyombo. Ila kazi ya kuosha vyombo ni ngumu kwangu naichukia.

Gazeti, je unasoma gazeti? Hapana. Mimi sio mpenzi wa kusoma gazeti. Natumia mitandao ya kijamii ili kupata habari zozote zile ninazozitaka. Natumia internet kupata abari sozote na zozitaka. Kwa hivo mimi kusoma gazeti, sisomagi gazeti. Kiufupi, sisomagi gazeti.

Je unapenda kuimba, hamna mimi sipendi kuimba, ila napenda kusikiliza mziki. Kuimba sipendi, na sipendirei sana. Ila mziki napenda kusikiliza sana. Kuimba hamna, najiona kabisa ni sauti mimi hai endani, haingii kwenye kuimba. Ila minapenda kusikiriza mziki.

Je, unapendelea kuhisi harufu gani wakati gani? Napendelea kuhisi harufu ya manukato manukato ya vanila. Ni moja wapo ya harufu ambao napendelea sana kuisikia na labda ni chakula manukato Unakumbuka ni wakati gani unayohisi hiyo harufu Wakati nikiwa nimetulia, nahisi hiyo harufu naisikia hiyo harufu Unakumbuka gani, nakumbuka mamangu aliwahi kufanya kazi kwenye kiwanda cha vanila Ndio kumbukumbu moja wapo ya iyo harufu ya vanila. Unahisi vipi ukipata harufu Najihisi mwenye furuha, Najihisi mvizuri, nkiwa nimepata iyo harufu.

Unafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati? Sana natenga muda nazipa muda mwingi hizo kazi ili niwezi kukamilisha kazi kwa wakati Nazipa muda lakini pia uanza kazi mapema ili kuweza kukamilisha hiyo kazi kwa wakati.

Unaweza kushiriki kumbu kumbu nzuri wakati ulipokwa mtoto. Ndiyo naweza kushiriki kumbu kumbu. Ndiyo naweza. Labda ni mchezo au safali au shelehe. Ilikuwa ni safari. Ni kati ya safari moja pambu ni safari. Nikiona baba angu mzazi nikiwa mtoto. Je kumbu kumbu. Ninani alikuwa pamoja nawe. Alikuwa baba angu ndo alikuwa pamoja nami katika hiyo safari. Ni nini kilichofanya kukumbuka. Kukumbuka ilikuwa maharum. Iyo safari tulisafiri ilikuwa asubui lakini turudi sana nyumbani usiku sana. Iyo safari nilinunuliwaga mpira Unaisi vipi ukukikumbuka mambo hayo? Unaisi vipi kumbuka? Najisi fla kukumbuka hilo jambo. Kwa sababu ilo jambo la fla kwangu ambalo baba angu aliamuaga kunifanyia.

Naboreshaje mchakato ya kazi? Mchakato ya kazi sana sana naiboresha kwa kupitia matokeo ya hiyo kazi husika Ndio mara nyingi huwa natumia ili kuboresha mchakato ya kazi, naangalia namna gani ambavyo nimepata Yaani nimefikia malengo gani ambayo nimefikia, ili niweze kuboresha kazi husika.

Na wakaribisha wafanya kazi wapya vipi? Wafanyi kazi wapya na wakaribisha kwa kuwatamburisha na kuwa karibu nao kwa kuonyesha miongozo ya namna ya kufanya kazi husika ndani ya kazi wafanya kazi wapya inabidi uwe karibu nae ili umuonyesha miongozo lakini pia kumjua na kumwerimisha kitu gani kinahitajika kitu gani hakihitajiki ndani ya kazi.

Sherehe yako ya kupendezwa ni ipi? Sherehe yangu ya kupendezwa ni sherehe ya kumbukizi ya siku ya kuzaliwa. Sherehe yangu bora yakupendezwa kwenye maisha yangu. Ni kati ya sherehe bora ambazo. Inanipendeza mimi mwenyewe na inanifanya nimshukuru mungu kwa kufikisha umri husika kwa hiyo siku.

Ndiyo piga ku Ndiyo, nina piga kura. So miaka yangu nina miaka inayo zidi miaka kumi na nane. Ambayo nikigezo kimoja wapo, cha nchi yetu chaku piga kura. Kwa hiyo mimi huwa na piga kura. Na chagua viongozi, lakini nina piga kura, juu ya maoni fulani, kwa hiyo mimi napigaga kura.

Nashughulikia muda kwa kutenda vitu au kufanya kazi kwa ufasaha kulingana na kazi ninayokuwa nayo. Kazi ntakavyo itenga na muda na ndivyo nitakavyofanya. Kwa hiyo inategemeana na kazi husika, lakini najitahidi sana niwe ndani ya muda katika kazi hiyo husika.

Unafanya nini wakati wasiwasi? Kitu ambacho wanafanya wakati wasiwasi sana sana huwa naomba mungu ndo kitu mbacho huwa nafanya nikiwa na wasiwasi Lakini pia uwanatulia Huwa napenda kujitenga na watu kabisa nikiwa na wasiwasi ya kitu napenda sana kujitenga Ntajitenga peke angu Lakini huwa naomba sana.

Mwachaji kifaa chako mara ngapi kwa siku Inategemea na aina ya kifaa Lakini kama simu, simu huwa naichaji mara mbili hadi mara tatu nikiwa na kazi nyingi ambayo natumia simu huwa nachaji mara mbili hadi mara tatu kwa siku Lakini kumpita mpakato huwa nachaji mara moja kwa siku.

Utaratibu wangu wa kila siku, kitu ambacho huwa ni kifanya ni kiamka uwa kwanza na muomba mungu na mshukuru mungu kabla sijatoka kitandani. Lazima ni mshukuru mungu, hajaweza kunipa afya na uweza, uweza kuyona siku nyingine tena. Uwa ni kiamuka kitandani, nitakunywa maji. So break first, nitakunywa maji, hiyo ndo itakua kifungua kinywa changu. Lakini pia, unapumbuka ni saa ngapi upendelea kuamka. Mi wanapendelea kamka saa kumi na mbili alfajiri ndo huwanapendelea kuamka ni mambo gani ya naitaji kuyafanya kabla kuondoka mambo ambayo huanaitaji kuyafanya kabla kuondoka ni kutandika kitanda ni moja hapa kitendo choisiwezi nikaondoka bila ukifanya Unaisi ni vipi kuhusu asubui ya zako asubuhi zangu huwazinakuwa bora na mwamini mungu ndohuwazinakuwa bora asubui zangu zote.

Je, napenda kufanya kazi nyumbani? Ndiyo, napenda sana kufanya kazi nyumbani. Asasa kazi za online. Ndo huwa sana sana nazipenda sana kufanya kazi nyumbani. Nikiwa sipo kazini kule nyumbani ndo huwa napenda kufanya kazi. Au kazi zinazokuwa zimebakia ofisini ndo huwa sana sana na zenye huwa nazifanyia nyumbani. Nyumbani mi napenda kufanya kazi.

Je, wewe umewahi kununua tikiti za Tukio? Hapana, sijawahi kununua tikiti zozote za Tukio Labda kujinunulia mimi mwenyewe. Ile ya kununua tikiti za Tukio kwamba kuna Tukio fulani nanunulia kwa ajili ya hiyo suala, no, sijawahi kununua.

Je? Unafanya nini kila asubuhi unapoamka. Kila asubuhi mimi ninapoamka. Lazima niombe na kushukuru. Ndio kitu ambacho huwa nafanya kwanza. Baada ya hapo, nitafanya mazoezi. Baada ya mazoezi, nitakunywa maji. Ni mojawapo ya kitu ambacho mimi huwa nafanya nikiamkanga asubuhi.

Nafanya kazi na timu mbali mbali ndiyo nafanya kazi na timu mbali mbali kuna timu ambayo niko nao kazini lakini pia kuna timu baadhi ya kazi unakuta timu imeandaliwa inabidi wewe ufanye nao kazi kwa hivyo mimi nafanya kazi na timu mbali mbali.

Tabia ninayopenda kwa wengine tabia ya kutokuwa mchoyo ndo tabia mojawapo ambayo naipenda kwa wengine. Na tabia nyingine, tabia ya kushirikisha yaani baadhi ya vitu, ili kukaribisha watu ili ili kufanya nao kitu ni kati ya tabia ambazo nazi nazipenda kwa wengine.

Utaratibu wangu wa jioni sana sana, jioni ndo huwa mda wangu wa kupumzika, lakini utaratibu wa jioni huwa ni kuanda chakula changu. Labda unaweza kueleza ni ni saa gani huanza kupumzika. Mimi saa ambayo huwa naanza kupumzika, ili nipate nguvu za kufanya kazi tena nyingine wakati wa usiku, ni huwa napumzika kwanzia ya saa kumi na mbili, hadi, saa moja. Je una sherehe za jioni unapenda kuzifanya hapana Sina sherehe za jioni ambayo napenda kuifanya Ungependa kuereza ni jinsi unavyojiandaa kulala jinsi ninavyojiandaa kulala uwa naomba Kwanza naomba nandaa pale ninapoenda kulala Unahisi kufulaha gani wakati wa jioni Najihisi vizuri kwa sababu huwa ni mda wa kupumzika ni mda kutafakali siku inayo siku nyingine tena na kitu gani cha kufanya kwenye hiyo siku inayofu.

Ndiyo, napenda sana, sana kupiga picha picha ni mojawapo ya kumbukumbu ambao naiamini kwamba itaishi, miaka na miaka kwao ni kati ya kitu ambacho mi huwa napenda sana kupiga Kira atua ya maish yangu, lazima nitapiga picha Iwe hatua ya kuamishwa kazi, iwe hatua ya kimaendereo, nitapiga picha Kwa sau ni mojawapo ya kumbukumbu.

Najihisi vipi kuhusu thamini za kazi Najihisi vema kwa sababu kazi ndo inanipa ndo inanipa fedha na kazi inanikutanisha na watu kwa hilo lazima nii heshimu ili niendelee kukutana na hao watu mara kwa mara Lazima niiheshimu kazi kwa sababu yenyewe ndiyo inangizia kipato cha hapa na pale.

Je umewai kujifunza kupiga gitaa, ndiyo nimewai na naendelea kujifunza bado sijajua vizuri lakini naendelea kujifunza bass guitar Ndiyo nimewai kujifunza na sasa naendelea kujifunza ni kati ya chomba ambacho napenda kukipiga mimi Bass guitar, ni kati ya chomba ambacho nakipenda sana kukipiga bado najifunza na ndiyo nimewai kujifunza.

Mahali pazuri ambapo ni wale kusafiri ilikuwa ni kuelekea uganda uganda ni kati ya sehemo ambapo mahali ambapo mini pazuri ambapo tulikua tunaelekea huko ambapo nilipafurahia ni pazuri hata kwa kuishi kwa kutembea tulika tunasafiri tukielekea uganda.

Chakula gani unachopenda zaidi? Mimi chakula nachopenda zaidi napenda viazi vitamu na mihogo. Ndio chakula pendo ambacho nakipenda sasa. Ndio nakipenda sana. Huwa kinanipa afya mwilini lakini pia kinaniondolea wanga mbao hauhitajiki ndani ya mwili. Yani sipati wanga mbao hauhitajiki lakini napata wanga ambao unahitajika napendelea viazi vitamu na mihogo.

Ndiyo mimi niliwahi kufanya kazi ya kujitolea tena kwa mda mrefu. Niliwahi kufanya kazi ya kujitolea nikiwa hospitalini Baadae ndiyo nikaja kuajiriwa. Ila kazi ya kujitolea tayari nimefanya. Nimefanya vizuri tu kazi ya kujitolea. Kazi ya kujitolea inahitaji uvumilivu, moyo lakini ujifunze kile kilicho kufanya wende kujitolea pale.

Ndiyo napenda kunywa maziwa ndiyo, yaani ndo kinywaji changu bora. Napenda sana kunywa maziwa, napenda sana maziwa flesh, lakini na maziwa ya mtindi, maziwa yani yalio ganda. Lakini sana sana napenda kunywa maziwa, siangalini maziwa yalio ganda au maziwa fresh.